Mi hupenda kukuwa mahali ambapo hapana mvurutano zogo mahali ambapo pametulia na mahali pana amani utulivu napenda sana amani na utulivu kila mahali kuna amani na kila mahali kuna utulivu na maelewano mimi hupenda sana.